Ndiyo, nawafahamu majirani zangu na tunahusiano wa heshima na mawasiliano mazuri. Tunasalimiana kila tunapokutana na wakati mwingile tunazungumza kidogo kuhusu mambo ya kila siku na maswala ya kijamii yanaotuhusu. Usiano huu unifanya nijisikie salama na kukubalika katika eneo ni napoishi. Kwa sababu najua kuna watu ninaweza kuwategemea endapo kutatokea dharura.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa mambo mapya kwa urahisi. Pia nina kipawa cha kusikiliza wengine kwa makini, kutoa mawazo kwa uwazi na kushirikiana vizuri na watu tofauti. Hii hunisaidia kazini na katika maisha ya kila siku kwa sababu unaweza kutatua matatizo, kusaidia wengine na kuendelea kujiboresha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mtazamo tofauti kutoka kwa watu wengine. Kupitia maoni haya, inaweza kuona jinsi wengine wanavyo ufikiria, kusu jambo fulani, kupata mapendekezo au mawazo mapia, na hata kujifunza mambo ambayo siku wanajua awali. Hata hivyo, huwa makini kuchambua maoni ayo, kwa nisi yote ya naukweli au ya inayofaa kwa miniwa bila uhakiki.

Natazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kuna aina nyingi za video nazoweza kunifaa za kielimu, burudani au taarifa za kila siku. Pia napenda kutumia Twitch na Vimeo mara chache. Hasa pale napokuwa nikitafuta michezo ya moja kwa moja, au filamu maalum za ubunifu.